Kama daktari, nimepitia mafunzo mingi ya kitaaluma na ya kiujume ambao yamekuwa muhimu, lakini naweza kusema moja ya mafunzo muhimu zaidi ni yale yanayohusu utamadimu na mawasiliano ya muathirika ama kwa lugha ya kimombo tuneza sema patient communication and cultural competence. Yea, imenisaidia sana kuwasiliana na wagonjwa, kupata uaminifu wa wagonjwa na kuwafanya washirikiane vizuri wakati wanapata tiba.

Jibu langu ni kwamba ninapenda mchanganyiko. Wakati mwingine napenda kufanya kazi peke yangu. Na pia wakati mwingine napenda kufanya kazi na wengine. Kila njia inafaida zake. Na inakuwa inalingana ni kazi gani. Ama tuseme kufanya kazi peke yangu unanipa fursa ya kuzingatia kwa udhani na kufikiria kina katika mawazo. Ni wakati unao, ninapoweza kujikunja na kufanya kazi ngumu za kiakili nikiwa peke yangu na niseme kwa upande mwingine, kufanya kazi na wengine hunipa, tuseme nishati na hamsa pamoja na uwezekano wa kubadilishana maarifa, mawazo na uzoefu ambao mara nyingi husababisha uvumbuzi wa suluhisho ama tuseme suluhisho bora zaidi.